Ndiyo napenda maua yanavutia macho na hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Halufu ya maua hunikubusha asili na nyakati za kupumzika. Pia napenda kuwa na maua kwa sababu yananionyesha uzuri uhai na matumaini. Haswa yanapochanua kwa rangi tofauti na kuvutia.

Mimi ni mtu wa kuwahi napenda kupanga muda wangu mapema ili nifike kazini au kwenye miadi bila presha kuwahi hunisaidia kuwa mtu mtulivu kujiandaa vizuri na kuheshimu muda wa watu wengine hata kama kuna changamoto njiani hujitahidi kuondoka mapema ili kuepuka kuchelewa.

Kwa kawaida, nasashisha vitu vyangu mara moja au bili kwa muwezi. Nikiona kuna sashisho muhimu, asa la simu au programu ulifanya mara moja. Kufanya hivyo unisaidia kuhakikisha vitu vyangu vinafanya kazi vizuli. Kwa usalama.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba yangu mapema na kuweka vipaumbele vya kazi. Huandaa orodha ya mambo ya kufanya kila siku na kugawanya kazi kulingana na umuhimu. Pia hujitahidi kumaliza kazi muhimu. Kwanza ili kuepuka presha na kuchelewa.

Ndio, napenda umbwa zaidi kuliko paka. Umbwa ni wakucheza, waaminifu, na hunifanya nijisikia salama nikiwa nyumbani. Pia, napenda kutembea nao nje kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi na kunipumzisha mawazo. Ingawa paka nao ni wazuri, mimi najisikia karibu zaidi, na umbwa.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kufanya kazi ya timu na kutatua changamoto. Napenda kushirikiana na wenzangu kubadilishana mawazo na kupata suluhisho bora. Kazi hii hunipa motisha kwa sababu huongeza ufanisi, hujenga uhusiano mzuri na hunisaidia kujifunza mambo mapya kila siku.

Ndiyo napenda mziki wa jadi. Hunikumbusha utamaduni na historia ya jamii yetu. Na mara nyingi unanifanya nijisikia mtulivu na mwenye furaha. Napenda kusikiliza hasaa wakati wa shereha au nikitaka kupumzika. Kwa sababu una ujumbe mzito na ala za kuvuta.